Mimi huwa nachaji kifaa changu ambacho ni simu ya mkononi mara moja kwa siku. Ni kichaji simu yangu mara moja kwa siku hudumu na chaji kwa muda wa masaa ishirini na nne. Ninaweza nikatumia simu yangu bila kutembea na chaji kila mahali.